Ili kushirikiana na timu wanafanya kuongea nao ndo tuwelewane vizuri ndo mtu asikue na shida na mtu mwingine juu mkielewana vizuri na mkiongea kila siku na mkijuliana hali na salamu basi ushirikiano inakuwa poa na timu.

Shughuli zangu za weekend mara mingi nakuanga tu kufua. Nikisha fua nitoke inje sasa niende ni niote jua alafu nikatembee. Juu weekend inakuwanga siku yangu ya kupumzika. Na maramingi pia nitenda nipatane na marafiki ya wangu wa chache wenye niko nao. Na tuwanze tukupumzika tukifiga story.

Napenda sana kukimbia kwa sababu mimi nakuanga mtu wa mazoezi, nafanyanga mazoezi za boxing. Sasa minapenda kukimbia. Na si hata napenda. Inakuanga ni lazima nikimbie. Na pia napenda kukimbia juu kukimbia inakufanya unafungua mwili na unakata kilo mingi.

Arufu napenda ni arufu ya chakula. Sana sana harufu ya keki ikipikwa. Na wakati na kumbuka ya arufu kwanza sana ni hivi karibuni. Kukikata tuzenye zilipita hapa tulipika keki. Na iyo harufu ina ni bamba sana. Na nikipatanga iyo harufu. Nasikianga ni baki hapo.

Barua pepe singojangi sana, ju hata situmiaangi barua pepe. Mimi niko na simu na siku hizi watu wenge hawatumii barua pepe. Sikuhizi watu wanatumia simu. Kutuma barua, kutuma ujumbe na kupata ujumbe. Watu hutumia tenjee, tunaita tenjee.